Moja, maana ya mashariki. Mashariki ni upande unaopingana na magharibi. Ni mwelekeo wa dunia unaotumika kuonyesha mahali au kuelekeza kitu. Mfano rahisi. Jua linaanguka kutoka mashariki. Jua huamka kutoka upande wa dunia unaojulikana kama mashariki. Nyumbani kwetu ni upande wa mashariki wa mtaa, upande unaokubaliana na magharibi. Kihisia au kijami. Mashariki inaweza kuwa ishara ya kwanza au mwanga mpya. Mfano, tunaenda mashariki kutakuta fursa mpya, kwenda mahali mpya au mwanzo mpya. Tatu, kifupi na rahisi mashariki, upande wa dunia unaokabiliana na magharibi, pia linaweza kumaanisha mahali au mwelekeo.